Kawaida, mi huwa naoga mara moja kwa siku. Kuoga kunanisaidia kuwa msafi. Kuondoa uchafu na harufu mbaya. Na pia kunanifanya nijisikie freshi. Na mwenye nguvu kwa shughuli za siku. Mara nyingine, ninapohitaji au joto likiwa kali. Naweza kuoga mara mbili kwa siku ili kudumisha usafi na faraja.

Ndio, napenda mziki wa jadi. Mziki wajadi unaujumbe mzuri. Unaakisi tamaduni na historia ya jamii. Pia kunifanya nijisikie nimeunganishwa na asili na urithi wa mababu. Kusikiza mziki wa jadi, hunipa utulivu na kunisaidia kudhamini, utamaduni wetu.

Shugurikia wateja kwa heshima, uvu mirivu na kwa kwa jari, kwa za kusikiriza kwa makini maitaji au mararamiko yao iliku kwelewa tatizo kwa usahihi. Kisha, hunatoa maelezo au suluisho kwa uwazi na kwa heshima, kuakikisha wateja wana lidhikana na huduma iliotolewa. Zaidi ya hayo, huwa na jariibu kuwa mwaminifu, mwenye subira na kuendelea kufuatilia ili kuakikisha kila jambo li meka milika ipasavyo.

Msimu unaopendeza zaidi ni mazika. Katika musimu huu, hari ya hewa huu mzuri. Si joto sana, wala si baridi sana. Na mimea inakuwa ya kijani kibichi. Ikileta manthari mazuri. Pia msimu huu ni mzuri kwa shughuli za nje kama kutembea. Fanya michezo ukipumzika kwenye mazingira ya asili. Zaidi ya hapo, masika hunifanya nijisikie mtulivu na furaha kutokana na mwanga mzuri wa jua na hewa safi.

Kumbukumbu nzuri zaidi nilizonazo shuleni ni siku tulipokuwa na mashidano ya michezo ya shule. Tulijumuika wote walimu na wanafunzi. Kucheka kushidana kwa furaha na kuungana kama familia ya shule. Nili furahia jinsi tulivyokuwa na mshikamano na kuhamasisha kila mmoja zaidi ya hayo. Sikujua ilibaki moyoni mwangu kwa sababu ilijifuza umuhimu wa kushirikiana kujitolea na kuenzi kila mtu. Jambo lilonifanya nijisike furaha na kudhamini shule yangu zaidi.

Timu ya michezo ninayofuata ni Manchester United. Napenda kufuatilia mechi zao kwa sababu, timu hii ina historia ndefu ya ushindi. Wacheza ji wenye vipaji na michezo yenye kuvutia. Pia hunifurahisha kuona mbinu zao za kucheza. Mshikamano wa wachezaji na jinsi wanavyo shirikiana kupata matokeo. Zaidi ya hapo, kufuatilia Manchester United kunanipa burudani. Furaha na wakati mzuri wa kujiburudisha.

Ndiyo, naweza kuhishi siku mmoja bila teknolojia. Ikawa teknolojia hurahizisha maisha. Kuhishi bila teknolojia kwa siku mmoja hunipa nafasi ya kupumzika akili. Kuzingatia mazingira yanayonizunguka na kutumia muda zaidi na watu wakaribu. Pia hunisaidia kufanya shuguli za kawaida kama kusoma. Kutembea au kuzukumza uso kwa uso. Jambo linalonipa utulivu na kunikumbusha maisha ya kawaida bila utegemezi mkubwa wa teknolojia.

Niliipo fika mahali pazuri ndipo kuwa Mombasa hasa pwani ya diani mahari hapo ni pazuri sana Kwa sababuri lina mchanga safi maji ya bahari ya bue na mandari ya kuvutia Nilifurahi kutebea ufukweni kuogelea na kupumzika chini ya kivuli Pia nilipata nafasi ya kupiga pija kufurahia chakula cha pwani na kushirikiana na familia na marafiki.

Wakati wa mzigo kazini, mara nyingi unachukua muda kidogo kupumzika na kuodoa uchovu. Huwa napenda kukunywa maji na, kinywaji kidogo, kushirikia na wezangu kwa mazungumzo ya kawaida au kusikiliza muziki ili kupumzika akili. Mara nyingine huwa nachukua muda kusoma au kufanya kitu kidogo cha kufurahisha ili kurahisisha musongo wa kazi.

Ya mzuri ni nililochenga ni kusoma kila siku, kusoma kumenisaidia kuongeza ujuzi, kuerewa mabo mapya na kuboresha mwasiliano yangu. Pia zimenifundisha nidhamu na uvumirifu kwa sababu kuchukua muda na juhudi kuedelea kusoma kila siku. Zoea hili linimenseidia katika masomo, kazi na hata maisha kila siku.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwapongeza wanavyofanya vizuri na kutambua juhudi zao. Pia kuwasikiliza na kuwapa msaada wanapokuta na changamoto. Mara nyingi, huwa najaribu kuzungumza nao kwa maeno chanya. Kwa maneno chanya na kuwahimiza wasikate tamaa. Zaidi ya hayo, huwa ninawaonyesha mfano mzuri kwa kufanya kazi na kwa bidii na kushikiliana nao. Jambo linalowahamasisha kuendelea kujitahidi na kufanya vizuri zaidi.

Nawianisha kazi na maisha kimi nafsi wakupanga muda kumakini. Huwa napanga za kazi na muda wakupomzika. Kuhakikisha siingiri moja au nyugini. Pia wanaweka vipaubere ilikumaliza majukumini yungu kazini. Bila kuadiri muda wa familia na burudani. Mara nyigine wanatumiai muda. Mapumziko wa kufanya shughuli zinazoongeza afyanafuraha. Kama mazoezi wa kupumzika na familia.

Ninaweka marengo ya kila mwezi wa kwanza kwa kufikiria mambo muhimu inayohitaji kufanikisha katika kipidi hicho Kwanza huwa na fanya orodha ya marengo makubwa na madogo kisha nayaweka kwa kipaumbere kulingana na umuhimu na muda unopatikana Baada ya hapo hua naunda mpango wa hatuwa kwa hatuwa kwa kufanikisha nini kihakikisha kira hatuwa ni inapatikana kwa urahisi na inafuatiliwa.

Muda mrefu kazini ni kufikia nafasi ya uongozi au kuwa mtaalam aliyekuwa na ujuzi mkubwa na anaheshimika katika nyaja yangu. Ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia wengine, kushirikiana katika kazi na maamuzi, muhimu na kuchangia maendeleo ya shirika kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya hapo, nataka kuendelea kujifunza kuboresha stadi zangu na kuwa mfano mzuri kwa wenzangu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Nilipata nafasi ya kuona bahari nikiwa Mombasa. Na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Kuona bahari, kuona maji makubwa ya bahari. Upepo mwanana na mawimbi kulinipa furaha na utulivu. Pia ilinifanya kuthamini uzuri wa asili na nguvi ya mazingira.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya mapato na matumizi yangu kila mwezi. Huwa naweka kiasi fulani pembeni kama akiba kabla ya kutumia pesa nyingine. Pia najitahidi kupunguza matumizi yasio na lazima na kueka malengo ya kifedha ili nijue ninahifadhi kwa ajili ya nini. Zaidi ya hapo, huwa naweka akiba katika njia salama kama akaunti ya benki au kikundi cha akiba. Asanti.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa mara kwa mara, lakini kwa mtazamo wa kujifunza na kuelewa kinachoendelea. Mazungumzo ya siasa hunisaidia kufahamu maswala ya uongozi, maendeleo na changamoto zinazokumba jamii. Hata hivyo, huwa napendelea mazungumzo ya heshima na yenye kujenga, bila mabishano au migawanyiko.

Ndiyo, mimi husoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti hunisaidia kupata habari muhimu. Kuelewa kuelewa yanayoendelea nchini na duniani. Na pia huwa inaniongezea kuelewa kwenye masuala ya kijamii na kiuchumi. Pia kunanisaidia kuboresha msamiati na ujuzi wa kusoma kwa kina.

Kumbukumbu nzuri nilionayo kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa na cheza na marafiki wangu nje ya nyumba baada ya shule. Tulicheza mchezo baribari. Tukicheka bila wasiwasi na kufurahia maisha kwa urahisi. Pia na kubuka nyakati za kuka na familia jioni. Tukisimuliana hadithi na kula pamoja. Kumbukumbu hizi hunipa furaha na hunikubusha umuhimu wa upendo. Urafiki na mshikamano wa familia.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba. Disemba huwa na hali ya sherehe na mapumziko. Watu wengi hupata muda wa kupumzika na kukutana na familia na marafiki. Pia ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Huwa inanipa nafasi ya kutafakari mafanikio na changamoto za mwaka uliopita na kujiandaa kwa mwanzo mpya wa mwaka unaofuata.

Hea ya watu inayo nichukiza ni ukosefu wa heshimu na kutokuwa mwaminifu. Ninapo kutana na mtu anae mdharau mwenzake au kusema uongo bila kuchali hisia za wengine. Hilo jabu huwa lina nisikitisha. Pia sipendi tabia ya kutowajibika. Hasa hapali are mtu anapo shidwa kukubali makosa yake. Kuamini kuwa heshimu. Uwaminifu na uwajibikaji ni mambo muhimu sana katika kujenga mahusiano mazuli.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa nachukua muda, kula, chakula cha mchana na kupumzika kidogo. Pia napenda kutembea kwa muda mfupi ili kuondoa uchovu na kusafisha akili. Mara nyingine, huwa nazungumza na wenzangu au kuangalia taarifa fupi kwenye simu. Mapumziko haya hunisaidia kurudi kazini nikiwa na guvu na umakini zaidi.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni mara ya kwanza niliposafiri kwenda baharini. Kuona bahari kwa macho. Mawimbi makubwa na upepo mwanana kunisahabisha sana kwa sababu sikuwa nimezoea mandhari kama hiyo. Ilikuwa tofauti kabisa na nilivyo kuwa nikiona kwenye picha au kusikia kutoka kwa watu. Uzoefu huo urinipa furaha. Mshangao na kunifanya nitabuwe uzuri kubwa wa maubile.

Napenda kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana pale inapowezekana. Kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwiri ya mtu. Pia hutumia usimu na ujube kwa masiliano ya haraka au kwakati tuko mbari. Kwa ujumula, napenda mawasiliano yaliyo wazi, ya heshima na yenye kuelewana. Iri ujube ufike vizuri na mahusiano ya baki kuwa mazuri.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video mara chache. Michezo ya video hunipa burudani nakunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo. Pia, hunisaidia kukuza umakini na kufikiria kwa haraka. Hata hivyo, huwa najitahidi kucheza kwa kiasi ili isiniadhiri majukumu yangu ya kila siku.

Kawaida, mi huwa naenda mahali pa ibada kila wiki. Hasa Jumapili au siku muhimu za kidini. Hii hunisaidia kudumisha imani, kutafakari na kupata faraja ya kiroho. Pia huwa naenda mahali pa ibada kushirikiana na familia au jamii, kujenga mshikamano wa kiroho na kushiriki katika shughuli za ibada na msaada kwa wengine.

Ndiyo, nimewahi kufunga mnyama. Nilifuga mbwa mdogo nyumbani kwa ajili ya urafiki na ulinzi. Uzoefu huu ulinifundisha kuwajali wanyama. Kuwahudumia vizuri na kuelewa mahitaji yao. Pia huniwezesha kujifunza subira na uwajibikaji kwa sababu unahitaji kuhakikisha mnyama ana chakula. Maji safi na mazingira salama kila siku.

Ndiyo. Napenda kucheza na watoto. Kucheza nao hunipa furaha na hunifanya nijisikie mchangamfu. Pia watoto hunifudisha uvumirivu. Upendo na kuangalia mabo kwa mtazamo rahisi na wenye furaha. Napenda kucheza nao michezo midogo. Kuzugumza nao na kuwafanya wajisikie huru na sarama. Ndiyo.

Napenda keki ya chokoleti. Keki ni tamu sana. Yenye radha nzuri na hunifurahisha kila ninapokula. Pia napenda keki laini na yenye unyevunyevu. Kwani hunifanya njisikie vizuri na kuridhika. Mara nyingine napenda keki yenye matunda kidogo ndani. Kwa sababu huongeza radha na afya kidogo kwenye kitafunwa hicho.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki mara chache. Kupiga chombo hunisaidia kuonyesha ubunifu. Kupumzika na kufurahia muziki kwa njia ya kipekee. Pia huchangia kukuza ujuzi wangu wa muziki na kunifundisha nidhamu. Kwa sababu inahitaji mazoezi na umakini ili kufanya vizuri. Hata hivyo, kucheza zaidi kwa uburudani ala kujifurahisha kuliko kama mashindano.

Napenda kusoma zaidi. Kusoma kunanipa nafasi ya kupata maarifa mapya. Kuerewa matukio baribari na kuboresha msamiati wangu. Pia hunifanya nifikirie kwa udani na kunipanua mtazamo wa maisha. Hata hivyo, maana nyingine pia hua na furahia kuadika. Asa kuadika mawazao yangu ya ukubukubu. Kwani hua inachangia kubunifu na kunisaidia kuerezea hisia zangu kwa maneno.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza hua najaribu kubaki mtulivu na kutochukua hisia za gafla. Huwa napenda kusikiliza upade wa pili kwa makini ilikuelewa sababu na mtazamo wake. Kisha huwa najaribu kuelezea hisia zangu kwa heshima na kwa maneno yenye utulivu, badala kuhusiana kwa hasira. Zaidi ya haya, huwa nazingatia kutafuta suluhisho la pamoja au kupromisi inalo kubaliana na pande zote mbili.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, mimi huwa napenda kupumzika na kufanya mambo yanayonipa utulivu. Mara nyingi ninasikiza mziki, kutazama vipindi au kosoma kidogo. Pia huwa nafurahia kutumia muda na familia. Kuzungumza nao na kula pamoja. Kuwa nyubani hunipa nafasi ya kupumzika akili. Kujiskia salama na kurejesha nguvu kwa shuguli zinazo.

Napenda kuamuka na jua, kuamuka mapema hunifanya nijisikie mwenye nguvu na hunipa muda wa kupanga siku yangu vizuri. Pia kunanisaidia kufanya shuguri zangu kwa uturivu kabra siku haijawa na shuguri nyingi. Hata hivyo, huwa najitahidi pia kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Asanti.

Napenda wanyama wa aina ya mbwa. Mbwa ni wanyama waminifu. Wanapenda kushirikiana na wanatoa urafiki wa karibu. Pia hunifurahisha kwa tabia zao za kucheza. Kuwa makini na kuonyesha upendo kwa wamiliki wao. Hata hivyo, napenda pia wanyama wengine kama paka na ndege wadogo. Hasaa kwa sababu hunisaidia kuelewa uzuri wa asili na kuwa karibu na wanyama kwa furaha.

Namkumbuka mwalimu mmoja wa kiingereza shuleni ambaye alinihimiza sana kusoma na kuandika kwa ubunifu. Alikuwa na njia ya kufudisha yenye kuvutia. Akitumia hadithi, mashindano ya maneno na majadiliano ya darasa. Aliniwazia Aliniwazia kila mwanafunzi binafsi na alitufundisha kwa uvumilivu na heshimu. Kumbukumbu zake zimenifanya nipende masoma ya lugha na kunifundisha umuhimu wa bidii nidhamu na ubunifu katika elimu.

Ndio, napenda maua. Maua hunipa furaha na uzuri wa mandhari. Pia hunisaidia kujisikia mtulivu na mwenye amani. Napenda hasa maua ya rangi ya gavu kama waridi, samawati au manjano, kwa sababu hunipa hisia nzuri na huongeza uzuri wa mazingira. Zaidi ya hapo, maua pia hunikumbusha umuhimu wa asili na uzuri wa maisha.

Wakati nimeitaji msaada kazini, kwanza huwa nafahamu sehemu husika ya changamoto ili kueleza tatizo kwa uwazi. Kisha huwa nawasiliana na wanzangu kwa msimamizi ambaye nina amini anaweza kunisaidia. Kwa heshima na kueleza kilicho nishida. Mara nyingine, huwa na agalia pia nyaraka, zana au tarifa zilizopo ili kupata msaada wa haraka. Zaidi ya hapo, huwa nafuata ushauri uliotolewa na kujaribu kutatuwa tatizo la bidii. Kuhakikisha kazi ilifanikishwa kwa ufanisi.

Kuhusu wasi wasilisho, ninajihisi kuchangamusha na pia kidogo mwenye msongo wa mawazo mara nyingine. Ninapopata nafasi ya kuwasilisha. Hunijia motisha kwa sababu ni njia ya kushiriki mawazo yangu. Konyesha ujuzi wangu na kushirikiana na wengine. Hata hivyo, mara nyingine najipanga vizuri maerezo yangu na kufanya mazoezi kabra ya wasirisho. Ili kuodoa wasiwasi na kuakikisha kira kitu kinaereweka vizuri. Kwa ujumra, wasirisho hunisaidia kujenga ujasiri na kuimarisha mawasiriano yangu.

Ningependa kujifunza Kijapani, lugha hii inavutia kwa sababu ina tamaduni, ina utamaduni wa kipekee, maandiko mazuri na historia ndefu. Kujua kijapani kunanisaidia kuelewa tamaduni, fasihi na sanaa za Japani, pia kunanipa fursa ya kuwasiliana na watu wa nchi hiyo na kupanua ujuzi wangu wa kima taifa. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha hii kunanifudisha nidhamu na uvimilivu kwa sababu inahitaji mazoezi ya kila siku.

Inajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima na kwa uwazi. Mimi hupenda kushirikiana nao katika kazi. Kusaidiana pale inapohitajika na kudhamini jitihada zao. Pia wanazungumza nao kwa urahisi na kuonyesha msaada. Pongezi au shukrani pale wanapofanikisha jambo. Zaidi ya hapo. Huwa nafanya jitihada na ya kushirikiana katika shuguli za pamoja na kushikamana kama timu. Jambo linalo nisaidia kujenga uhusiano mzuri. Kuaminia na kufanya kazi kwa furaha.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhitimu masomo ya chuo kiku. Siku hiyo ilikuwa ya furaha kubwa na ya fahari. Kwa sababu ili nithibitisha kwa kwamba jitihata zangu na bidhii nilioweka katika masomo yamelipa. Nilipokua nikipokea cheti changu, nilihisi mafanikio makubwa. Faraja ya kiadamia na motisha kuendelea kufanikisha mlrengo yangu ya baadae. Tukio hili nifudisha umuhimu wa nidhamu. Uvumilivu na bidhii katika kufanikisha malengo makubwa maishani.

Kinachofanya nicheke ni pale ninaposikia au kuona jambo la kuchekesha. Kama vichekesho, hadithi za kuchekesha au tabia za wenzangu zinazo burudisha. Pia kucheka kunanifanya nijisikie furaha na utulivu. Kupunguza msongo wa mawazo na kunanisaidia kuungana vizuri na wengine. Mara nyingine, matukio ya kushangaza au michezo midogo na marafiki, pia kunanifanya nicheke sana.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuwa na nidhamu na subira katika kila jambo wanayofanya. Ni muhimu kupanga muda, kuweka vipaumbele na kushughulikia majukumu kwa bidii bila kuchelewa. Pia ni vyema kusikiza wengine, kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu na kuwa na mtazamo chanya, hasa hata katika mambo hayako rahisi. Zaidi ya hayo, hufaa kusherehekea mafanikio madogo na kujifunza kutokana na makosa kwa sababu yote yanachangia ukuaji na mafanikio katika maisha.

Nasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii na kusaidiana pare inapohitajika. Hii ni pamoja na kutoa msaada kwa wahitaji. Kushiriki katika usafi wa mazingira na kuhamasisha amani na mshikamano miongoni mwa wanajamii. Pia huwa najitahidi kushirikiana na wengine katika miradi ya maendeleo na kutoa ushauri au msaada wa mawazo pare ninapoweza.

Ili kujitunza, mi huwa napanga muda wa kupumzika na chakura cha afya, pia nafanya mazoezi mara kwa mara. Kunywa majia ya kutosha na kulara kwa muda wa kutosha kira siku. Saidi ya hapo, huwa na zingatia usafi binafsi. Kushugulikia msongo wa mawazo kwa utulivu na kufanya. Shuguri zinazo nifraisha. Kama kusoma, kusikiza mziki, au kutumia muda na familia. Njia hizi huwa zinanisaidia kudumisha afya mwili. Akili na hisia kwa usawa.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale kunapo uwepo wa heshimu. Ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na wasimamizi. Pia ni muhimu kuwa na utaratibu mzuri. Nafasi safi na salama ya kufanya kazi. Pamoja na rasilimali zinazohitajika ili kufanya kazi ifanikishwe kwa urahisi. Mazingira ya kazi hufanya wafanyikazi wajisikie kudhaminiwa. Kuhamasika kufanya vizuri na kushirikiana kwa furaha. Japo Jambo linaloongeza ufanisi wa timu na mafanikio ya shirika kwa ujumla.

Mafanikio niliopata kazini ni pale nilipofanikiwa kumaliza miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Pia nimeshuhudia mafanikio ya kibinafsi kama kupokea pongezi kutoka kwa wasimamizi kwa jitihada zangu. Kushirikiana vizuri na wenzangu na kusaidia timu kufanikisha malengo yake. Mafanikio haya yamenisaidia kujijua zaidi, kuongeza ujasiri kazini na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi siku za usoni.

Ni narida faragha yangu mutadaoni wa kutumia nywira imara na kubadirisha mara kwa mara. Pia huwa na chagua kwa makini tarifa zinazo shiriki mitadaoni na kuhakikisha mipangilio ya faraga iko salama kwanye programu ninazotumia. Zaidi ya hapo, huwa naepuka kufungua viyungo visivyo jurikana. Kutumia programu salama na kuwasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Ili kurida taarifa ya zangu dhidi ya hatari za mtadaoni.

Nina wakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwaeleza kwa heshima na utulivu kuhusu kazi, kanuni za shirika na utaratibu wa timu. Huwa napenda kuwaonyesha mazingira ya kazi, kuwafahamisha wenzao na kuwapa mwongozo pale wanapohitaji msaada. Zaidi ya hapo, huwa na jaribu kuunda mazingira ya kirafiki na wenye mshikamano. Hi wafanyikazi wapya wajisikie huru, kuungana na wengine na kuanza kazi kwa ufanisi.

Napenda filamu za kusisimua na za burudani, firamu hizi hunifurahisha, hunifanya nicheke na au kusisimuka, na mara nyingine hunipa changamoto ya kufikiria. Pia napenda firamu za erimu au za kihistoria, kwani hunisaidia kujifunza mambo mapya kuhusu dunia, tamaduni na historia. Zaidi ya hapo, napenda firamu ambazo zinaweza kushirikisha familia au marafiki, ili tufurahie pamoja na kushirikiana kihisia.

Wakati wa baridi kali, mimi huwa napenda kubaki ndani ya chumba, kilicho joto na kuvaa nguo za joto. Kama koti, skafu na gravu. Pia hua napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kakao. Na mara nyingine kufanya shughuli za ndani kama kusoma, kuskiza mziki au kuangalia vipindi. Zaidi ya hapo, huwa najitahidi kuwa karibu na familia au marafiki ili kupata faraja na joto, joto la kihisia. Njia hizi husaidia kudumisha afya na kupata utulivu wakati wa baridi.

Tarehe yangu ya kupendeza ni siku ya kuzaliwa. Siku hii ni maalum kwangu kwa sababu ni wakati wa kusherekea maisha, kushirikiana na familia na marafiki, na kupokea pongezi au zawadi ndogo. Napenda sherehe hii kwa sababu huburudisha, hunifanya njisikie kuthaminiwa na hutoa ka furaha ya kipekee. Zaidi ya hapo, sherehe ya kuzaliwa piya hunisaidia ya kutafakari mwaka uliopita na kuweka malengo mapya ya siku zijazo.

Napendelea mahali pa kimya. Mahali pa kimya hunipa utulivu wa akili. Hunisaidia kufikiria vizuri na kufanya kazi au kusoma bila usumbufu. Pia, mahali pa kimya hunifanya nijisikie nipo huru na mwenye amani. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu na kunifanya nitambue uzuri wa vitu vidogo vinavyonizunguka. Pia ni njia nzuri ya kujieleza. Na kushiriki matukio ya furaha na wengine. Hasa pale tunapotembea mandhari, ambayo inakaa vizuri.